Mimi nina vipawa kadhaa kama kueleza mambo kwa uwazi. Kuanzia masomo, sheria, hadi masuala ya kijamii. Pia nina kipawa cha kuandika na kuhariri. Hii ni kuandika barua, kuandika CV, insha, makala au ujumbe wa kitaaluma. Pia kutoa mawazo na ushauri.

Kila asubuhi ninapoamka katika maisha yangu ya kawaida, ninaanza kujiandaa kimawazo. Najiuliza ni nani, nitakayemzaidia leo, shughuli za leo zetakuwa kivipi, siku yangu nitaipanga aje na kazi gani nitaifanya ya kwanza kabla ya kufanya kazi zingine.

Mimi upenda mazingira matulivu, yenye utulivu heshima na uwazi kwa mawasiliano. Kama mazingira ya liyo na ushinikiano, mazingira ambayo watu wanabadilisha na mawazo kwa uhuru na kuheshimiana.

Mimi upendelea harufu ya asiri na safi. Kama ilivyo kwenye mazingira ya mwituni au bustani. Harufu ya maua inakufanya ujiskie mautulivu na mwenye furaha. Harufu ya mvua au udongo wa mvua hiyo unikumbusha mwanzo mpya wa maisha. Pia harufu ya chai au kahawa ilio andaliwa vizuri uniletea faraja na hamasa.

Study muhimu zaidi kwa kazi yangu ni ni zile zinazo husiana na mawasiliano. Kuelewa na uchambuzi. Ni kama zifuatavyo, kuelewa mambo kwa uwazi. Hii ni kujua jinsi ya kutoa maelezo yanayoweza kueleweka na kila mtu bila mkanga nyiko. Kusikiliza na kuelewa mahitaji ya kila mtu. Sababu mahitaji huwa tafouti tofauti hutofautiana.

Ndio, mimi hupenda asali. Ni kwa sababu asali ina ladha tamu na ya kipekee ambayo inaweza kufanya chakula kuwa kitamu zaidi. Ni asali na yenye afya. Ni asili pia na ni ya afya husaidia mwili na mara nyingi hutumika kama tiba ya asili kwa baadhi ya magonjwa madogo.

Asubuhi hii niliamka kwa utulivu na kuanza siku kwa kutafakari kidogo na kupanga malengo ya siku. Nilijiandaa kisikalojia. Kwa kuelewa nani nitakaemsaidia na ni maswali gani ya muhimu nitakayoyashugulikia siku hii.

Ndiyo, mimi hupenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi ya mwilimzima. Bila kuumiza viungo vyovyote kuogelea pia hutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo pia ni njia ya njia nzuri ya kufurahisha, kufurahia maji na mazingira.

Mtu aliyenifunza jambo na muhimu ni mwalimu au mshauri wa karibu alielewa nguvu ya maarifa. Mwalimu huyo alinifundisha kuzingatia ukweli na ushahidi kabla ya kutoa jibu au kufanya uamuzi. Pia alinifunza umakini na utulivu katika shughuli katika kushughulikia jambo muru au matatizo kazini.

Hinoza napendelea mbio za mwendo mrefu ambazo pia huitwa long distance running katika nchi za olimpiki. Hii ni kwa sababu zinahitaji utulivu uvumilivu nidhamu mkakati. Sio nguvu tu ya mwili. Pia hupenda hunyesho bora wa akili na mwili wa kwa wakati mmoja. Mchezo ya olimpiki pe yenye athari kubwa ya kihistoria na utamaduni Masqa kwa afrika mashariki ambapo mimi hutokea.